Kazi ushirikiano ninaweza kuifanya nikiwa nimetulia. Kwa sababu, ukiwa umetulia na kuweza kusikiliza maoni ya kila mtu, utaweza kumpa mtu wakati au kuweza kusikiliza maoni ya kila mtu. Hii itakusaidia kuweza kufanya kazi yako vizuri.

Ninapotaka kukamilisha kazi kwa wakati mimi huwa na ratiba ambayo ninaifuata na ratiba hiyo inanisaidianga niweze kukamilisha kazi yangu kwa wakati na huwa bado inanisaidia niweze kujua wakati fulani na wakati wa kufanya kila kitu.

Zoea nzuri langu ambalo nimejenga ni kuzoea kuwaongelesha kila mtu kwa heshima na adabu iwe ni mtoto, iwe ni mtu mzima, iwe ni mtu mzee, mimi huwa nawaongelesha wote kwa heshima na adabu.

Ndiyo mimi huwa nava saa, ili niweze kujua masaa ambavyo inaendelea. Ukiweza kuvaa saa, itaweza kukusaidia, kuweza kujua wakati na muda wakufanya kitu fulani, na pia inaweza kukusaidia, ukawaza ukajua muda ukishafika.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ya kwanza ni unapatana na mtu ambaye anakuongelesha vibaya. Au anakusengenya na mambo ambayo anakusengenya ni mambo ya uongo. Mtu kama huyo unaweza ukamwepuka na kuzuia mambo mabaya kutendeka.

Chakula ambacho nimewahi kukila cha kigeni ni chakula cha nchi ya Nigeria ambapo niliweza kukula ugali yao ambayo kwa jina lao wanaiita fufu ambapo pia nilikula na kitoweo ambacho wanaita igusi soup.

Wakati umeme unapokatika, mimi huwa nawasha taa nyumba. Ambayo hiyo taa niliinunua wakati stima au umeme umepotea huwa naweza kuiwasha ili nisikae kwa giza. Jambo la pili huwa nawaza kuenda kulala kwa sababu umeme ukiwa umepotea hamna kitu chochote unaeza fanya ukiwa kwa giza.

Mimi sijawahi kuoga kwa maji ya mto lakini ninapenda kuoga nayo wakati ambapo nitaweza kuipata au wakati ambapo nitakai ipata. Maji ya mto ni maji mzuri na ni maji ambayo inasaidia mwili yangu.

Mimi huwa nafanya mazoezi ya mwili kila siku mara moja kila jioni. Kwa hivyo, kila jioni mimi huwa nafanya mazoezi yangu ya mwili. Na pia, nisipopata muda siku hiyo lazima nitatafuta siku ingine ili niweze kufanya zoezi.